Mazingira ya kazi ambayo nayapendelea ni mazingira ambayo meneja ama yule supervisor anaelewa kazi ambayo mnafaa kufanya na anaelewa wakati mwafaka ambapo kazi hiyo inatakikana kufanywa na pia wakati kazi imezidi anaweza pia kuwajali na kuwapea hela kidogo. Hayo ndiyo mazingira ambayo ningependelea, ni mazingira ambayo kuna uwelewano, mazingira ambayo mnalipwa kwa jasho lenu, si wakati jasho limekauka, mpaka ulie ndiposa upewe mshahara wako. Napenda mazingira ambayo kazi inafanywa vizuri, mazingira ambayo wafanyikazi pia wana maelewano mazuri, hii ni mazingira ambayo kazi hufanywa vizuri na pia makastoma wanakuja kufurahi zaidi.

Mimi hupenda sana kulala mapema, ninapolala mapema, mimi pia hurauka mapema, na ninaporauka mapema, kazi zangu zinaanza mapema, naweza kumaliza kazi zangu kwa haraka, na naweza pia kurudi nyumbani mapema, ninaporudi, naweza kupika, naweza kufanya kazi katika mtandao hapa na pale. Kumka mapema, kunasaidia sana, kuna saidia sana mwili, kwa vile unakua mchangamfu sana kwa siku yako na pia unaweza kufanya kazi nzuri sana.

Zoea nzuri nililoweza kulijenga ni kuweza kuwa na mipangilio ambayo ya naendeleza maisha yangu kwa vile ninapopata muda mimi husoma sana mtandaoni na naweza pia kufanya kazi mtandaoni. Jambo lingine nzuri ambalo niliweza kujenga pia ni wakati ninapopata pesa Mimi huzitumia sana katika kujijenga Mimi hua sinunui mambo tu kwa gafla Mimi hununua kupitia mipangilio, maalum Hili nizoe ambalo nimeweza kulijenga Nizoe ambalo lina nifanya niishi kwa intention na bali nisiishi tu kiholela.

Lengo langu la muda mrefu ambao ninao kazini ni kuweza kufanya kazi yangu vyema zaidi ile ninaweza kupandishwa madaraka hapo kazini na inaniwezesha pia kupata mshahara mzuri Lengo langu la muda mrefu pia ni kuelewana na wafanyikazi wenzangu kuelewana na ambao tunafanya kazi pamoja vizuri na kuishi nao vizuri na pia kuishi na menaja ama supervisor wangu vizuri kwani yeye ndiye ambaye ataniweza kunirecommend kuweza kupanda cheo na kuweza kupata mshahara zaidi kwa kazi nzuri ambayo mimi humfanyia.